Tabia inayonichukiza ya watu. Ni wivu na masimango. Na kejeli. Hivo ndo vitu vitatu vikubwa vinavyonisinya kutokamana na watu. Nikisema wivu ni ile hali ya kuwa unaonea mtu. Kinyongo kwa kitu chake anachokifanya. Ama kitu chake kinachomwendea.

Najifuraisha vipi wakati wa furaha? Kwa hilo sina jibu mwafaka la kusema najifurahisha vipi wakati wa furaha. Kujifurahisha wakati wa furaha. Najipongeza kwa kujinunulia kitu cha thamani. Kujipeleka mitoko. Na kuenda kujiburudisha.

Sipendi kwenda pwani ingali mimi mwenyewe nipo pwani. Naishi pwani mzawa wa pwani nimelelewa pwani na mpaka sasa nipo pwani. So singe sema ningependelea kwenda kuishi pwani naishi pwani Mombasani. Na nimelelewa na kusomea Mombasani kila kitu nachokijua nimejifunzia Mombasani sasa singesema. Napenda kwenda Mombasani ama kuishia pwani.

Hushughulikia muda vipi kazini? Sina kazi kwa sasa. Ningeweza kukujibu swali lako lakini kwa sasa sina. Kazi yoyote nilioandikwa. Ninekuwa nimeandikwa kazi ningekuwa nimeweza kukujibu swali lakini kwa sasa sina kazi yoteyote ama mahali nimeandikwa.

Chakula nachokipenda zaidi ni chapati. Chapati na maharagwe ya nazi hasahasa ilopikwa na mwanamke wa kiswahili msichana wa kiswahili amebobea na fundi kwa kupika. Chapati zimepikwa kwa mda wake. Kwa wakati wake mafuta yako mahali pake, samli iko mahali pake maharagwe yameungwa nazi yakaungika.

Naweza kushiriki kinywaji gani na kwa nini? Labda ni chai, kahawa au juisi. Ni kinywaji nilichokunywa ilikuwa ni juisi na ni nilikinywa jana na nliiweza kukinunua dukani nilihisi kuondokewa na uchovu, furaha na wepesi, uchangamfu.

Siku yangu ya kuzaliwa haina sherehe. Inategemea wakati kama kipindi mtu uko na pesa. Unakwenda unajitoa 'out', unakwenda mahali kuzunguka, unanunua keki unakata na marafiki, mnacheza, mnakunywa vinywaji tofauti tofauti, mnaburudika, mnafurahi na mnajumuika kwa pamoja.

Chombo cha mziki nacho penda kupiga. Penda kupiga vuvu zela. Na kayamba. Hivo ndo vyombo wa mziki na kupenda kuvipiga sana sana hasa hasa kayamba napenda sana kuipija inategemea na wakati na muda na shuhumbi yenye uko ndaninapenda sana kupiga kayamba.

Sijawai safiri kwa ndege ya wakika, sijawai lakini natamani sana. Pasporti ni ponayo ya kusafiri lakini sasa safari ndo sijapata na visa ya kusafiri ugenini ndo sijapata lakini ningepata ningeza kusafiri hata leo hata sasa hata kesho hata badaye.

Hua najihisi kucheleweshwa kabisa, najihisi kupotezewa muda, najihisi kuhangaishwa. Najihisi kana kwamba ni dharau, na kufedheheshwa kabisa. Maana hata angekuwa mheshimiwa singepanga foleni, angeambiwa apite kwa kuwa ni mkubwa mwenye cheo. Sasa ni kudharaulika kwa kiwango fulani.